Ee ndiyo mimi ninapenda kulima bustani wakati nikilima bustani huwa napanda maua na kuyanyunyuzia maji alafu yanaonekana yakiwa mazuri zaidi bustani hilo vile vile linaweza kusaidia mazingira na mazingira yanaonekana yakiwa bora zaidi.

Ninachopendea shirika langu ni kwamba wakati niko natatizo ama wakati niko nashida shirika hilo huwa linisaidia kutatua shida zangu sana sana mashida ya kifedha huwa napata usaidizi mkubwa kutoka kwa shirika langu.

Yule malimu ambaye na mkumbuka kutoka shuleni ni mwalimu wa hesabati mwalimu huyu alikuwa mcheshi sana na vile vile aliweza kufanya wanafunzi wawezo kupenda hayo mafunza yake na wengi wetu tuliweza kufaulu kutoka na umarufu wa huyu mwalimu alikuwa anajua kufunza kweli na wengi wetu tulieza kusaidika na huyu malimu.

Mimi hutumia video kwa mawasiliano kwa mfana labda ningependa kuwasiliana na family yangu kwenye simu yangu ya rununu tuweza tutumia whatsapp video call ili tuweze kuona wenzangu na tuweze kujadiliana mambo katha wa katha wakati fulani labda kuna tukio limefanyika uenda pia nikachukuwa video na nikaeza kutuma ili wengine pia waeze kuona yaliojiri kwa hivyo wa sana sana mimi utumia video kwa mawasiliano.

Mimi napenda kujaribu vyakula vipya Manake nitafahamu ya kwamba Kuna vyakula ambazo sijawai kuonja Kwa hivyo nikipata nafasi mradi tu chakula hicho kimeandaliwa kwa njia bora kabisa na njia iliyo salama Mimi napenda sana kuonja vyakula vipya inanisaidia popote kama nitaweza kusafiri kuingine niwe na iyo hali ya kwamba nimewahi kuonja chakula vile vile inanisaidia kutangamana na watu kutoka sehemu tofauti tofauti duniani.

Ama kwa kweli muandishi wa vitabu ninayempenda kwangu mimi anajulikana kama Dan Brown. Dan Brown ameandika vitabu ambavyo vina hadithi ambazo ni za kusisimua kweli ambapo mengine yake yameweza kunifunza mambo mengi sana. Manake uandishi wake ni wa hali ya juu kabisa na vile vile ukisoma vitabu vyake uneweza kuelewa mambo kadha kadha ambayo yanaendelea katika ulimwengu wetu vile vile unaweza kupata maarifa na historia ya jinsi mambo yalivyo kwa sasa kwa hivyo inanipanua akili na mimi sana hupenda kusoma vitabu za muandishi huyu Dan Brown.

Ee katika jamii ningependa kuona maendeleo hasusan upande wa afya kama kuna jamii ambalo linaweza kuelekea ee katika kuangachini kuenda kwa kiongachajuu ni jamii ambayo hali ya afya imeweza kushugulikiwa hivini kusema kwamba kukuwena hudu mabora za kiafya pale makama ni maaospitalini ama ni kliniki ambapo labda kuna wamama na watoto na vile vile waze watu ambao kifika pale wanaweza kuhudumiwa kwa haraka kwa hivyo hiyo ni maendeleo ambayo ningependa sana yafanyike katika jamii maendeleo ingine ambayo ningependa iyonekane katika jamii ni jamii ambayo kuna shule hapo karibu wanafunzi wanaweza kusoma na wanaweza kujisaidia kwa hali masomo Kwa hivyo kama kuna mambo napenda kabisa ni kukuwe na hudu mabora za kiafya vile vile kukuwe na shule hapo karibu aMbapo wanafunzi wanaweza kusoma na kuweza kujiendeleza katika maisha.

Mimi hupenda sana kuangalia nyota ninapotazama kule juu angani wakati wa usiku kama kuna nyota huwa nafurahia uzuri wa nyota yanavyo meremeta yanavyo waka na vile vile nafurahianga nyota vile alivyo jipanga kule angani maanake inanipanua akili na vile vile naweza kujiuliza maswali mengi ya kisayansi.

Yale mafunzo ningependa kupata kazini sana sana ni mafunzo ya kuweza kusaidia mtu anapoumia ningeweza kupata hilo funzo najua litaanza kunisaidia hata nikiwa nyumbani ama mahali popote pale mafunzo ingine ambayo ningependa kujifunza kazini ni mafunzo ya kudhibiti moto moto unapotokea ningependa sana kujua ni nini ambacho naeza kufanya ili kudhibiti huo moto usiweze kuonea funzo kama hili Najua litanisaidia pia maishani na siyo kazini peke yake.

Ile zawadi nzuri ambalo ni mewahi kupokea ni zawadi ya shati. Niliweza kupata shati mpya kabisa kutoka nchi ya ugenini. Ni lelo zawadiwa na rafiki yangu. Nilifurahi sana na nikasikia moyo wangu umeweza kuridhika. Kisa na maana ni kwamba kila mara ni napo vaa hilo shati. Huwa nakumbuka huyo rafiki wangu. Kwa hivyo hiyo zawadi ni zawadi ambalo liweza kunipendeza sana na nikaweza kufrahia sana.

Mara nyingi wikendi mimi huwenda penda sana kutembelea sehemu zaburidani naweze kukaa na marafiki wangu ili tuweze kukunywa na kusherekea pamoja ama kati fulani kama kuna densi tunadensi pamoja ili tuweze kunyoosha mili yetu na vile vile kuka pamoja na kuweza ku kuwa na mazungumzo vijinsi wiki ilivyokua.